Ningependa kumpa anaeanza kazi ushauri kama huu. Kwanza, kabisa, awe tayari kujifunza kila siku. Kazi mpya, huja na mambo mengi mapya. Hivyo ni muhimu kuwa na moyo wa unyenyekevu, kuuliza maswali, kukubali maelekezo bila kuona aibu. Pili, ninge mshauri, awe mtu mwenye nidhamu, afike kazini kwa wakati, aheshimu wenzake na wakubwa wake, atekeleze majukumu yake kwa bidii na uaminifu. Na pia ni muhimu ajenge mahusiano mazuri kazini kwa sababu ushirikiano na mawasiliano mazuri kufanya kazi iwe rahisi na yeye pia kujitahidi. Zaidi ya hayo ninge ningemshauri ajitambue na ajiwekee malengo ya maendeleo ya kikazi kama kuongeza ujuzi au kujifunza teknolojia mpya. Mwisho, ninge mshauri awe mwenye subira, mafanikio hayaji mara moja, lakini ni kwa juhudi, uvumilivu mtazamo chanya, na atafika mbali katika kazi yake.

Mimi hufanya mazoezi ya mwli, maratatu, ama nne kwa wiki. Hii hunisaidia kudumisha afya nzuri, kuongeza nguvu, kupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi ninayoyapendelea nikama kutembea kwa kasi, kukimbia kwa mbali ufupi. Kufanya mazoezi mepesi ya viungo, ya viungo nyumbani. Hata kama sina muda mwingi huhitaji angalau mazoezi ya kufanya kwa dakika chache sababu naamini kufanya kidogo mara kwa mara ni bora kufanya.

Ndiyo nimewahi shiriki kwenye mashindano aina kadhaa na kumbukumbu zake bado ziko moyoni mwangu. Nilipokuwa shuleni, nilishiriki mashindano ya kukimbia, mbio za mita mia mbili, nilikuwa mwenye kasi sana. Nilikuwa naamka mapema, kufanya mazoezi yangu, nakimbia mpaka miguu inaniuma. Siku ya mashindano, moyo wangu ulidunda sana, lakini niliyashinda tuzo mara tatu. Nilikuwa na furaha kubwa sana na baba yangu ailinipongeza kwa kunipa zawadi nyingine. Pia nilishiriki katika mashindano ya utunzi wa mashairi wakati nilikuwa kijana. Niliandika shairi kuhusu upendo, wa nchi na jamii zetu. Sijashinda lakini kuingia hatua ya mwisho ilinifariji sana. Nilijifunza mengi kutoka kwa watunzi wengi wa shairi. Na hivi karibuni nimeshiriki kwenye mashindano ya michezo ya kiakili. Kama mchezo wa maswali na majibu nilifurahia sana ingawa akili zangu zilishindwa na watu wengine kwa kuwa mbunifu. Mashindano ni kitu ambayo nayapenda sana. Mashindano yanawafundisha watu mambo ya uvumilivu, bidii na jinsi ya kupokea, kushinda na kushindwa kwa moyo mkunjufu.

Katika safari yangu ya kazi, mafanikio makubwa, ninayojivunia ni uwezo wangu wa kujenga uhusiano mzuri, wa kuaminika na wenzangu na kukamilisha miradi migumu ambayo wengi walihisi haviwezekani. Nimefanikiwa kubuni mifumo ya kiubunifu, inayopunguza muda, wa kufanya kazi na kuongeza ufanisi jambo ambalo limeniletea heshima na kutambulika kama mtu ambaye anayetafuta suluhisho badala ya kulalamika kwangu mimi, mafanikio sio tu kupata vyeo au tuzo, bali ni ile hali ya kuona kazi yangu inaleta faida kweli na kuacha alama chanya kwenye kila mtu anayenung'unika au kukwama katika majukumu yake ya kila siku.

Mimi hupenda kununua vitu katika masoko ya sili au maduka madogo ya mitaani kwa sababu huko ndiko napoweza kupata bidhaa zenye uhalisi na kukusa maisha ya watu moja kwa moja napenda msisimko wa sokoni harufu ya bidhaa mpya au ule utamaduni wa kusalilimiana na hata kupatana bei na wauzaji jambo ambalo huleta ukaribu kwa jamii ambao huweza kuupa kwenye maduka makubwa ya kisasa. Hata hivyo, kwa ajili ya vitu vya kifundi na vifaa vya kazi, mimi hutumia maduka ya mtandaoni kwasababu ya urahisi wakufanya ulinganifu wa bei na pia kupata maoni ya watumiaji wengine kabla ya kufanya maamuzi.